Agosti, ni neno linalorejelea mwezi wa nne katika kalenda ya kawaida ukiwa ni miongoni mwa miezi kumi na miwili inayounda mwaka. Ni mwezi wenye siku thelathini na moja na mara nyingi huangukia katikati ya nusu ya pili ya mwaka. Hivyo hubeba maana ya kipindi cha mpito kati ya mwanzo na ukamilishaji wa shugli nyingi za mwaka kwa maelezo ya msingi, Agosti hutambulika kama mwezi wenye mabadiliko ya hali ya hewa katika maeneo mengi na pia kama kipindi ambacho watu wengi huanza kuthamini walikotoka na wanapokwenda kabla ya mwaka kuisha. Kwa matumizi ya jumla Agosti una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku na katika jamii kwa jumla. Ni mwezi unaohusishwa na mapumziko likizo za shule na au kazi katika baadhi ya nchi. Pamoja na maandalizi au awamu mpya kama kufunguliwa kwa shule na kuanza mipango mipya ya kiuchumi. Katika jamii, Agosti huwa kipindi cha matukio mbali mbali kama sherehe mikutano au tathmini za katikati ya mwaka. Hali inayofanya mwezi huu kuwa na uhusiano wa karibu na upatikanaji wa maisha laghba na familia na maendeleo ya kijamii. Kwa mtazamo mpana, Agosti una adhari zinazo gusa nyanja nyingi za maisha, kijamii ni mwezi unao leta pamoja watu kupitia likizo matembezi na mikusanyiko jambo linalo imarisha mahusiano ya mshikamano kiuchumi Agosti unaweza kuwa kipindi cha kupunguza au kuongezeka kwa shughuli kulingana na sekta husika hasa katika utalii kilimo na elimu ambapo maamuzi muhimu ya maandalizi ya msimu mpya hufanyika. Kitamaduni mwezi huu hubeba kumbukumbu na mila maalum katika jamii tofauti. Huku kielimu ukiwa daraja kati ya mapumziko na mawazo wa juhudi mpya na kujifunza hali inayofanywa kuwa mwezi wa mapito wenye uzito wa kipekee. Katika maisha yangu binafsi, Agosti ni mwezi unaonifanya nitafakari kwa kina zaidi kuliko mwezi mwingine. Mingi, mimi hutazama Agosti kama kioo kinachorudisha nyuma kulingana kuangalia nilipoanzia mwanzoni mwa mwaka na kusaidia kupima hatua niliopiga hadi kufikia hapa. Kila Agosti unapofika hujikuta nikipitia malengo yangu niki nikijiuliza ni yapi niliyo yataza. Nilioyatazama na ni yapi ninayo sahau njiani japo linalonilazimisha kuwa Mwe kuwa jambo linalo ni kuwa mwekeli wa nafasi yangu. Katika maisha yangu ya kila siku Agosti hunifanya nipunguze kasi kidogo. Nitulie kifikra na kupanga upya ratba zangu ili kuhakikisha miezi iliyobaki inakuwa na mwelekeo ulio wazi. Maamuzi yangu mengi muhimu kama kubadilisha mtindo wa kazi kuanza tabia mpya au kuacha na kuachana na zilizonifaa. Mara nyingi huchipuka katika mwezi huu kwa sababu hunipa nafasi ya kutathmini na kujirekebisha. Kutokana na uzoefu huo, Agosti imenifundisha thamani ya kusimama na kutafakari kabla ya kusonga mbele, nimejifunza kuwa maisha yanahitaji ku hayahitaji kukimbizwa kila wakati bali yanahitaji vipindi vya kutazama na kujisa kisha changamoto, nimekutana nazo pale nimegundua kuwa baadhi ya malengo. Ninayoyaweka hayajafanikiwa.

Hivi karibuni ni usemi unao tumika kueleza wakati uliopita au ujao ambao hauko mbali sana na sasa ukiashiria ukaribu wa muda badala ya tarehe au kipindi mahususi kwa maana ya msingi usemi huu huonyesha hali ya mapito wakati ya kilicho pita au kinacho kuja. Ukisisitiza kwamba tukio au hali fulani limetokea au inatarajiwa kutokea. Kati katika muda mfupi unao husiana moja kwa moja na sasa. Hivyo hivi karibuni hubeba dhana ya ukaribu mabadiliko na uendelevu wa wakati. Katika matumizi ya jumla hivi karibuni hutumika sana katika mawasiliano ya kila siku kitaaluma na hata kijamii kama njia ya kuendeleza matokeo bila ku funga muda kwa ukali umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kutoa muktadha wa wakati kwa urahisi. Hasa pale ambapo tarehe kamili si muhimu kuliko kuliko hisia ya ukaribu wa tukio katika jamii usemi huu uakisi hali ya kusubiri matarajio na thamini thamani ya mambo yalio tokea muda si mrefu uliopita na hivyo kuunganisha uzoefu wa sasa na mwelekeo wa maisha ya kila siku. Kwa mtazamo mpana, dhana ya hivi karibuni inaadhari katika namna watu na jami zinavyo elewa mabadiliko maendeleo na kumbukumbu. Kijamii hutusaidia kufuatilia mwenendo wa matukio na kuyahusisha na hali ya kiuchumi. Neno hili hutumika kueleza tafiti sera na maamuzi mabia. Ikionyesha umuhimu wa taarifa za sasa katika kufanya maamuzi sahihi kimaudhui hivi karibuni huonyesha jinsi jamii inavyo hifadhi. Kumbukumbu za karibu na kuzitumia kama rejea ya kujidhamini na kurekebisha hivyo kwa kuashiria cha muendo kwa wakati na maendeleo. Katika maisha yangu binafsi. Usemi hivi karibuni una nafasi kubwa. Katika namna ni navio tazama na kujipanga mimi mara nyingi hu utumia kama kioo cha kitathmini. Nikirejelea yale niliopitia muda mfupi uliopita ili kuelewa nilipo sasa. Hivi karibuni kwangu ni kipindi cha kumbukumbu zilizo hai maamuzi ambayo bado nahisi athari zake na hisia ambazo bado hazija poa katika maisha yangu ya kila siku. Kutumia dhana hii kujikumbusha mabadiliko nilio yafanya yawe ni tabia mbaya. Mtazamo nilio badilisha au uamuzi mgumu nilio uchukua. Maamuzi yangu mengi ya sasa hujengwa juu ya yale nilio ya nilio tokea hivi karibuni kwasababu bado yako karibu na akili yangu na ya nanipa mafunzo yaliyowazi na yakuhusika. Kupitia tafakari ya mambo yaliyo tokea hivi karibuni nimejifunza umuhimu wa kuwa makini na wakati wa sasa nimegundua kuwa mara nyingi hu kimbilia mbele na kujilaumu kwa yaliyo pita bali huku nikisahau thamani ya matukio ya karibu ambayo bado yanaweza kunifundisha mengi. Changamoto imekua kukabiliana na hisia ambazo bado ni mbichi kama huzuni furaha au majuto. Kwasababu mambo ya hivi karibuni huwa haya japoteza uzito wake wa kihisia. Hata hivyo hali hii imenisaidia kuwa mkweli zaidi kwa hio.

Nakiri ni neno linalo maanisha kuingia kuandika upya au kuchukua kazi mawazo au maandishi ya mtu mwingine. Na kuyawasilisha kama yalivyo au karibu sawa na asiri yake. Kwa maana ya msingi nakiri huhusishwa na tendo la kurudia kiricho kwisha fanywa au kusemwa bila kuongeza ubunifu au mtazamo mpya. Neno hiri mara nyingi hubeba hisia. Hasi hasaa dinapo usishwa na ukosefu wa uhasilia. Uwaminifu au juhudi binafsi. Ingawa katika muktadha furani dinaweza kuwa sehemu ya kujifunza na kufanya rejea. Katika matumizi ya jumla, neno nakiri hutumiwa sana katika mazingira ya elimu, katika mawasiriano ya kila siku, umuhimu wake hujitokeza pare linapo tumiwa kama onyo au ukubusho wa thamani au uhalisia na ubunifu hasaa kwa wanafunzi na wataalamu katika jamii. Nakiri huonekana kama tatizo lililo weza kudhoofika. Maendeleo ya mtu na ya pamoja kwa sababu huwa juhudi za kujifikiri kwa kina na kuwafanya watu kutegemea kazi za wengine bandara ya kujijenga wenyewe hata hivyo pia hutumika kama hatuwa ya mwanzo wa baadhi ya watu kujifunza kabla ya kujenga sauti na mtazamo wa ubinafsi kwa mtazamo mpana thana ya nakiri inaadhari jamii kielimu kitamaduni na hata kiuchumi kielimu nakiri hudhoofisha udhaifu uadilifu. Waerimu na dhamani ya vyeti kwa sababu hupuguza maana ya tathmini na juhudi halisi. Jamii huweza kujenga utamaduni kwa jia za mkato na kupunguza uwajibikaji binafsi. Hali inayo weza kuadhiri maadiri ya jamii kwa ujumra. Chuchomi na kitaaruma nakiri inaweza kuadhiri ubunifu na ushidani. Kwa sababu mawaza mapya kupunguza pale wadu wanapo chagua kuingia badala ya kubuni kitamaduni utufanya tushidwe kuu kuza sauti zetu halisi na simulizi zetu zenyewe kama jamii katika maisha yangu binasi neno na kiri limekua somo ra kujitadhmini na kujijenga kwa kina mimi nimewahi kujikuta katika hali ya kushawishika. Kuna kiri hasaa pale shinikizo la mda hofu au kushidwa au kutaka kufika matokeo ya haraka. Nilipo kuwa kubwa katika nyakati hizo nilitambua kuwa nakiri ilikuwa njia lahisi lakini isio ya kulidhisha kwa sababu ili ninyima nafasi ya kuonyesha uwezo wangu halisi kadri nilivyo endalea kukua nimeanza kuthamini zaidi mchakato wa kufikiri. Kukosea na kujirekebisha kuliko matokeo ya haraka katika maisha yangu ya kila siku. Nakiri hunikubusha kuchagua uhalisia hata kama ni ngumu kwa sababu hunipa amani ya dani na heshima kwa nafasi yangu. Kupitia uzoefu wangu nimejifunza mafunzo mazito yanayo husiana na uwaminifu. Ona ujidhamini. Nimegudua kuwa changamoto kubwa ni kukosa mawazo mbali. Ni kujiamini kwa mawezo mawazo yangu yani dhamani hata kama haya jakamirika. Na kiri imenifundisha kuwa kujifunza kutoka kwa wengine ni muhimu lakini kuchukua kazi zao bila mchanga wangu binafsi huni zuia kukua. Isia zina zinazo husiana na suara hili ni mchanganyiko wa hofu. Hata hatia na.

Soksi ni vazi ndogo linalo valiwa miguuni. Mara nyingi ndani ya viatu kwa madhumuni ya kulinda miguu kuongeza faraja na kudumisha usafi kwa maana ya msingi soksi hutengenezwa kwa vitambaa laini kama pamba sufu au nyuzi badala ya gu na husaidia kufyonza jasho pamoja na kupunguza msuguano kati ya miguu na kiatu. Ingawa huonekana kama vazi rahisi na la kawaida, soksi lina nafasi muhimu katika mavazi ya kila siku na afya ya miguu. Katika matumizi ya kawaida, soksi hutumika kwa watu wa rika na shughuri zote, kuanzia wanafunzi wafanyikazi hadi wanamichezo. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kutoa faraja kuzuia maambukizi ya ngozi na kupunguza muda wa matumizi ya viatu. Katika maisha ya kila siku, soksi huchangia nidhamu ya mavazi na kuonyesha umakini wa mtu kwa usafi na ustarabu. Katika jamii, soksi pia limekua sehemu ya mitindo ambapo rangi michoro na aina zake hutumika kuonyesha ladha binafsi au kufuata mwenendo wa mavazi ya kisasa. Kwa mtazamo mpana, soksi lina adhali katika nyanja za kijamii, kiuchumi na hata kiafia. Kiuchumi uzalishaji na uuzaji wa soksi ni sehemu ya sekta ya mavazi inayo toa ajira na kuchangia biashara ndogo na kubwa. Kiafya matumizi ya soksi husaidia kulinda miguu dhidi ya baridi joto kupita kiasi na maambukizi hasa kwa watu wanaotumia muda mrefu wakiwa wamevaa viatu kijamii na kitamaduni soksi inaonyesha jinsi mahitaji madogo ya binadamu yanavyoweza kupewa maana pana. Kuanzia matumizi ya kawaida hadi kwa ishara ya mtindo, taaluma na hata hadhi katika mazingira fulani katika maisha yangu binafsi soksi ni jambo ndogo lakini yenye athari kubwa katika ratiba na faraja yangu na shughuli ya kila siku. Mimi hutambua umuhimu wake zaidi ninapo kosa soksi safi au ninapo vaa soksi isiyo faa kwa shughuli nilio panga. Kwa sababu hali hiyo huathiri hisia zangu na hata umakini wangu kila ninapo chagua soksi ya kuvaa. Huwa siangalii tu rangi au mwonekano bali pia faraja na kuvaa kwake kwa siku husika. Soksi imenifundisha kuwa maandalizi madogo yanaweza kubadilisha kabisa uzoefu wa siku nzima iwe ni kazini, shuleni au katika safari ndefu. Katika maisha yangu ya kila siku soksi hujitokeza kama ukumbusho wa kijamii kwa sababu kujipa faraja ya msingi kuongeza uwezo wangu wa kushughulikia majukumu mengine kwa ufanisi kupitia uzoefu huu wangu nimejifunza kuwa mambo madogo kama soksi mara nyingi hupunguza hupuza lakini yana mchango mkubwa katika ubora wa maisha. Changamoto nimezipitia pale ninapo dharau umuhimu wake kama mfano kuvaa soksi isiyofaa na kujikuta niki sumbuliwa siku mzima na hali ya kuto kujisikia vizuri hali hizo zina nifanya nitafakari na kuelewa kuwa kujidhamini kunaanza kuzingatia mahitaji ya msingi, hata yale yanayo onekana kuwa madogo. Hisia zinazo husiana na soksi ni za kawaida lakini zenye maana kwa sababu faraja ya mguu huleta utulivu wa mwili mzima athari chanya ni kwamba nimejifunza kupanga vizuri kuwa makini na kudhamini vitu vidogo inavyo changia ustawi wangu wa kimwili na kihisia. Kwa mtazamo wa baadaye soksi inaendelea kuwa ishara ya umuhimu.

Mfanya kazi nimtu anayetua guvu zake ujuzi na ujuzi wake na kufanya kazi fulani kwa nyaba ya mtu mingine. Tasisi au jamii kwa lengo la kutimiza wajibu na kupata malipo au manufaa mingine kwa maana ya msingi. Mfanya kazi huwa kilisha. Muhimili wa utekelezaaji wa shuguli za huzarishaji na utowaji wa huduma. Hakiwa na akiwa kiungo muhimu katika mipango na matokeoa halisi neno hili hubeba dhana na juhudi ya ubinafsi katika maendeleo ya paomoja. Katika matumizi ya jumla mfanyikazi ananafasi kubwa katika maisha ya kila siku. Na katika jamii kwa jumla kila huduma anaya toa na bidha tunazo pata utokana na juhudi za wafanyikazi katika sekta bali bali kama elimu afya biyashara na uzalishaji. Umuhimu wa mfanyikazi unaonekana katika uwezo wake wa kuendesha tasisi kuendeleza uchumi na kudumisha ustawi wa jamii katika mazingira ya kazi. Mfanyikazi pia hujenga mahusiano nidhamu na uta maduni wa kufanya kazi kwa pamoja mabo ya nayo changia mafanikio ya taasisi na kuridhika binafsi. Kwa mtazamo mpana, dhana ya mfanyikazi inaadhali pana kijami kiuchumi kisiasa na kita maduni. Kiuchumi wafanyikazi diyo injini ya uzarishaji na maendeleo kwa sababu bila wao haslimari na teknolojia haviwezi kuleta matokeo kijamii hali ya mfanyi kazi haki zakew na mazingira yake ya kazi haya kisi kiwango cha haki na usawa katika jamii husika. Kitamanduni mitazamo kuhusu kazi na mfanyikazi huunda maadali ya bidii wa minifu na heshima ambayo huwaziri na mna watu wanavyo jiona na kuhishi kielimu na kisiasa. Mjadala kuhusu ma masirahi ya mfanyikazi huchochea sera sheria na mifumo inayo lenga kulinda utu na mchango wanguu ya kazi.